Mimi napenda muziki wa aina ya bongo napenda bongo kwa sababu gani kwa sababu bongo hukua ni muziki mtamu sana una maana ya ndani sana na maana yake huwa huvutia sana na ni muziki ambao unaeza sikiliza na watu wengi unaweza sikiliza na wazazi wako unaweza sikiliza na watoto wako ni muziki wa mzuri sana na huu muziki huwa naupenda sana. Kuisikiliza wakati maybe nimetoka kazini nimetulia nyumbani huwa naipenda kuisikiza sana na pia sana sana huwa napenda kuisikiza muziki ambao umeimbwa sana na msanii anaye itwa Diamond Platinumz ambaye anatoa ngoma nzuri sana ambazo hata watu wengi wanapenda sana huwa zinasikika kote duniani na pia huwa napenda kusikiliza kutoka kwa sana sana kutoka kwa redio pia kwa TV pia kusikiza kwa kwa internet kustream live ya kustream live yaani so napenda hiyo muziki sana so pia huu muziki unaisikiliza kila kila wakati wakati niko free nyumbani nimetulia na familia yangu asanteni.